Mara nyingi ninafanya mazoezi kila siku isipokuwa siku ya jumapili. Ninapenda sana kufanya mazoezi masaa ya asubuhi ama masaa ya jioni. Siku ambazo siendi kazini ninafanya mazoezi yangu wakati wa asubuhi. Na ninapoenda kazini huwa ninafanya mazoezi yangu jioni baada ya kufanya kazi. Ninahusika sana sana mazoezi ya kukimbia, kuruka kamba na pia gym. Ninapofanya mazoezi nyumbani, ninafanya mazoezi ya kukimbia, kuruka kamba ama kukanyanga pole pole nikifuatilia maelezo katika mtandao wa YouTube. Ninapenda sana maelezo ya YouTube kwani ni rahisi kufuatilia na ninaona yana usaidizi sana katika mazoezi yangu. Mara nyingi ninapenda kufanya mazoezi peke yangu iwapo nipo nyumbani. Wakati ninapoenda katika gym ninahusika mazoezi ya aina zingine kama vile kuinua mawe. Ninapenda zaidi kufanya mazoezi kwenye gym kuliko vile ninavyopenda kufanya mazoezi nyumbani. Ninajihisi mchangamfu na mwenye raha kila baada ya kufanya mazoezi.

Jambo ladini ambalo ni muhimu zaidi kwangu ni maombi Mimi ni mkristo hivo ninaamini mungu na wokovu wake kupitia kwa mwanaye yesu kristo. Nililelewa katika familia ya kikristu tangu nilipokuwa mdogo. Na hivo nilijifunza kuomba nikiwa ningali mtoto mdogo. Kwani familia yangu ilikuwa inahusika maombi kila mara. Tuliweza kuhusika maombi baada ya kuamuka tunapoanza siku asubuhi kabla ya kupokea chakula tulipokuwa tunaagana na pia jioni baada ya kula chakula cha jioni kabla ya kulala tulihusika maombi ya pamoja. Hivo maombi ni muhimu sana kwangu kwani nijia moja yapo ya kuwasiliana na mungu. Ninapenda sana kujiombea nikiwa peke yangu na pia ninapenda kuhusika maombi ninapokuwa na watu wengine kama vile kazini na pia kanisani. Ninapenda pia kuhuduria mikutano ya maombi. Mara nyingi, kanisa ambalo ninashiriki huanda mikutano ya maombi na pia kutenga siku maalumu ya kuhusika maombi ambayo sijumapili. Siku hiyo sana sana huwa kila siku ya jumatano. Ninapenda sana kuhusika maombi na wengine. Kwani naona ninjiya moja ya kutangamana na kusaidiana na watu wanaopitia magumu. Huwa nina husika maombi ili kumshukuru mungu, pia kumuambia mahitaji yangu na pia mahitaji ya watu wengine. Kila mara ninapohusika maombi huwa najisikia kujipa moyo na pia ninapata nguvu ya kuendelea katika maisha.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia ni kufua nguo. Sipendi kabisa kufua maguo. Sana sana manguo ambayo ni machafu. Ama yaliowekwa kwa mda mrefu bila kufuliwa. Ninaichukia zaidi kuzifua nguo za watu wengine. Ninaichukia sana sana nguo ambazo zimewekwa katika maji na kukaa kwa mda. Kutokana na hayo, nilianza kutamani kutumia mashini ya kufua nguo. Nilianza kazi ya kufua nguo nikiwa msichana mdogo nilipokuwa katika darasa la pili. Mama yangu alikua anasisitiza kwanza. Kwamba, msichana lazima ajifunze kufua nguo. Sana sana kujifulia nguo zake. Nilianza kujifunza katika shule ya upili ambapo mama yangu alinifunza kujifulia nguo zangu za ndani na baadae nikaanza kuifua sare yangu ya shule. Jambo hili lilinichukiza ila sikuwa na budi.

Ninapenda kunywa chai kuliko ninavyopenda kahawa. Ninatayarisha chai asubuhi na pia jioni. Ninapokuwa kazini pia huwa ninakunywa chai masaa ya saa nne. Nikiwa nyumbani ninapenda kuitayarisha chai kwa kutumia tangawizi. Ninapenda sana kunywa chai ikiwa na sukari kwani mimi ninavipenda vyakula vitamu. Nilijifunza uzoefu wa kupenda chai nilipokuwa katika shule ya msingi. Tulipokuwa shuleni nilikuwa nabeba kibuyu changu cha chai ambacho niliweza kunywa wakati wa mapumziko ya saa tano na pia wakati wa chakula cha adhuhuri. Tangu siku hizo nimekuwa nikipenda chai ambayo ni chakula mojawapo ambacho kinapendwa zaidi na watu wa jamii yangu. Tukiwa nyumbani pamoja na jamii yangu, tunaamka mapema kutayarisha chai kama kinywaji cha kwanza asubuhi. Pia kila jioni, baada ya kula chakula cha jioni, tunapenda pia kuhusika chai ya jioni. Ninapenda sana kuhusika chai nikiwa peke yangu na pia ninapokuwa na wengine.

Huu ndio utaratibu wangu wa kila asubuhi. Mara tu ninapoamka kabla ya kutoka kitandani ninahusika maombi. Mimi ni mkristo anayeamini sana mambo ya maombi na umuhimu wake. Baada ya maombi ninachukua simu yangu kuangalia kama nimepata ujumbe wowote wakati wa ule wa usiku. Pia ninaweza kuingia mtandaoni kuangalia mambo ya navyoendelea. Baada ya kutoka mtandaoni na kuachana na simu, ninatengeneza kitanda changu na kuenda bafuni kuoga. Baada ya kuoga, ninapenda kuenda jikoni kutayarisha kiamshakinywa. Ambacho, mara nyingi huwa ni chai. Ninaipenda chai ya tangawizi wakati wa asubuhi. Baada ya kutayarisha kiamshakinywa, ninaeza kuandaa meza na kula kiamshakinywa pekee yangu ama na jamii yangu iwapo wako karibu. Kabla ya kwenda kazini, ninapenda kuosha nyumba, vyombo, na nguo iwapo kuna nguo chafu. Ninaosha nguo kwa kutumia mashini ya kufua. Siku ambazo siendi kazini, ninapenda kufanya mazoezi ya asubuhi kabla ya kuoga. Iwapo ninaenda kazini sifanyi mazoezi ya asubuhi ila nafanya mazoezi jioni. Ninapenda pia wakati mtulivu bila kelele masaa yale ya asubuhi.

Ninapenda rangi nyeupe katika ukuta kwani nyeupe ni ishara ya amani na pia ni rangi inayoonyesha usafi. Ninapenda rangi nyeupe kwani inaendana vizuri na rangi zinginezo zikitumiwa katika chumba. Napenda nyeupe kwani.

Wakati wajuwa kali, ninapenda kukaa kwenye chumba na iwapo nitatoka inje, ninapenda kukaa kwenye kivuli. Iwapo hakuna kivuli, ninapenda pia kujifunikia mwavuli ama kutengeneza kivuli kwa kutumia leso. Ninapenda pia kunywa maji ama kujiburudisha kwa vinyuaji kama vile juisi iliotolewa kwenye jokofu. Pia ninauraibu wakunywa soda baridi wakati wajuakali. Maranyingi ninajipata kuwa na uzembe na sipendi kufanya kazi kwenye juakali. Kwa mfano, iwapo nikoinje nikilima na kufanya hiyo kazi wakati wajioni wakati yambao jua imepungua. Ninapokuwa chumbani wakati wajua kali, ninapenda kuitazama runinga ama ninapenda pia kusoma. Wakati mwingine, ninajipata nikilala chumbani ila maranyingi nina shindwa kulala mchana wakati wajuakali.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya manukato ya Calvin Klein ya yellow. Napenda manukato hayo kwani harufu yake ni ya kupendeza. Inawavutia watu hata wakiwa mbali na inapendeza sana. Harufu hii inakaribiana na maua yaliyochunwa yangali mabichi. Mara ya kwanza nilinunua manukato haya, nilipokuwa nimesafiri katika nchi za mbali na tangu wakati huo sijaacha kuyatumia manukato yale. Kila mara ninapotembea napata kwamba watu wanakaribia kuisikia ile harufu ya manukato hayo, wengine wakiniuliza kuhusu manukato yale. Wengine pia wanasema kuwa wangependa kuyanunua ama kuniuliza nilinunua wapi manukato yale ili pia wao wayanunue. Ninapenda kuyatumia manukato haya ya Calvin Klein, mara nyingi ninapoenda safarini, ninapoenda kazini na pia ninapoenda kanisani. Nikiwa nyumbani pia ninapenda kujipaka manukato yale kwani yananiburudisha. Ninahisi kufurahia na kupendezwa sana kila wakati ninapojipaka manukato yale.

Kazi ni nayoidhamini zaidi ni kazi ya uwalimu. Walimu wanao uwezo mkubwa wa kuwafunza na kuwarekebisha tabia wanafunzi. Pia wanawaelekeza na kuwasaidia kuunda maisha watakayoishi wanafunzi katika siku zao za utu uzima. Wanafunzi wanajifunza mambo mengi sana kutoka kwa walimu hata kuliko wanavyojifunza kutoka kwa wazazi wao. Walimu wanao uwezo wa kuchukua watoto walio na tabia mbaya kuwafunza, kuwarekebisha na kuwaelekeza wakakua watu wenye nidhamu na watu wanaopendwa katika jamii. Walimu wanao unyenyekevu mwingi kwani bila unyenyekevu hawataweza kujiweka ama kushuka kufikia kiwango cha mwanafunzi ili waweze kuelewana. Walimu pia wanao uwezo mkuu wa kuwasamehe wanafunzi wao kwani kila mara wanafunzi wengi wanayafanya makosa. Walimu pia wanawasaidia wanafunzi kutokana na mambo mbalimbali kama vile vita za nyumbani na ubaguzi wa kijinsia. Walimu mara kwa mara wanapatikana ama wanaonekana wakiwasaidia wanafunzi kupata chakula ama pia kupata mavazi. Kwa mfano, kuna wakati ambao mwanafunzi anakuja shuleni na hana chakula na hapo inabidi mwalimu amejitolea kumlisha yule mwanafunzi ama kumlipia karo na pia anaeza kumsaidia kupata mavazi. Walimu wanalo jukumu kubwa kwani jamii inafaidika zaidi kutokana na mafunzo ambayo walimu wanatoa kwa wanafunzi wao. Walimu pia wanasaidia wanafunzi kuchewa kiwa watu wakubwa.

Kitu kinano, chonifanya nifurahi sana ni kupewa zawadi. Zawadi ni ishara kwamba mtu anakupenda ama pia anakufikiria mara kwa mara. Zawadi nilioweza kuipokea ninayoidhamini zaidi. Ni zawadi ya simu ambayo nilizawadiwa na dada yangu mkubwa. Kwa muda mrefu sana, nilikuwa nimetamani sana kuwa na simu baada ya kumaliza shule ya upili. Ila sikuwa na uwezo wakifedha wa kujinunulia simu. Wazazi wangu pia hawakuwa nazo fedha. Ila siku moja katika sherehe ya siku yangu ya kuzaliwa, dada yangu aliweza kunizawadi simu. Nilifurahi sana. Ilikuwa simu aina ya Samsung na niliweza kuitumia kwa muda mrefu sana. Ninapenda zawadi za aina mbalimbali kama vile ninapenda kuzawadiwa maua. Ninayapenda maua sana. Ninapenda pia kuzawadiwa mavazi kama vile kaptura, shati ama viatu. Zawadi hizi zinanifanya kuhisi kwamba mtu ananifikiria na ananiwazia mazuri. Ninafurahi zaidi iwapo mtu ananizawadi kitu kwa mfano kiatu ambacho kinanitosha. Hiyo ni kuonyesha kwamba mtu amechukua muda wake, amefanya kazi ngumu kutafuta kitu ambacho kitakutosha na pia kitakufurahisha. Kila mara ninapopata zawadi, mimi hufurahi sana na ninapenda pia kuwafurahisha wengine kwa kuwapatia zawadi.

Mimi ninapenda kusimamia kuliko ninavyopenda kusimamiwa. Hili ni kwa sababu ninaouwezo wakutoa maelekezo na kuongoza watu wengine. Pia ninauwezo mkubwa wakutoa maarifa kwa watu, kutoa mifano kwa watu, na pia ninayo nidhamu ninapopata nafasi ya kuwasimamia wengine. Ninafunza kwa kutumia mfano wangu nao hitajika ili kuwasimamia wengine. Mara kwa mara ninapo simamia watu wanapata kuridhika na mara nyingi wao wenyewe wanieleza kwamba wameridhika na wanafurahishwa na usimamizi wangu. Nimeweza kupata kusimamia mambo mbali mbali kama vile nilipokuwa shuleni, nilikua msimamizi wa wanafunzi katika darasa letu, pia kanisani mimi ni msimamizi wa kina dada, na pia hapa kazini mimi ni msimamizi wa wafanyikazi. Ninapenda kuwasimamia wengine kwani hii ni njia mojawapo ya kuonyesha uongozi na pia kuonyesha wengine jinsi inavyofa mtu anapopata nafasi ya kusimamia wengine. Ninajaribu sana ili niwe na unyenyekevu, niwe mtulivu na nisiwe na kiburi ninapowasimamia wengine. Kwani ninapokuwa na kiburi ama ninapokuwa na mapendeleo kwa wengine, nitakuwa siwaridhishi, ninawakasirisha na kazi tunayoifanya. Haitapata kuendelea vizuri iwapo sina maadili katika usimamizi wangu.

Kila jioni, baada ya kazi zangu za mchana, ninapenda kuenda kupumzika. Ninapofika nyumbani, jambo la kwanza ninalolifanya, ni kuoga. Ninapenda kuoga kama kitu cha kwanza, kwani, ninaweza kupumzika. Na pia, ninabadilisha mavazi niliyoshinda na ayo kazini na kuvaa mavazi ambayo ni mepesi. Badae ninaingi chakula changu chajioni nikiwa peke yangu ama mara kwa mara iwapo jamii yangu wakokaribu dada yangu mdogo ananisaidia kutayarisha chakula. Baada ya kutayarisha chakula, tuna andaa na kuhusika chakula chajioni pamoja kama familia. Na iwapo niko peke yangu, ninahusika chakula chajioni peke yangu. Baadae, tunapumzika huku tukitazama runinga. Wakati wajioni, tunapenda sana kutazama matukio ya nayojiri inchini na inchini na pia ulimwengu mzima. Tunapenda pia kuzungumzia mambo ya navyoendelea ya kisiasa inchini. Baada ya kupumzika, ninapenda kuosha vyombo ili nikiache chumba changu cha jikoni kikiwa kisafi. Baadae, mnamo kama saa ine, ninaelekea katika chumba changu cha kulala ambapo ninasoma kwa muda wa dakika ishirini. Baadae, ninaomba na kuanza kulala.

Ninapenda sana kuimba. Ninayo sauti nzuri inayopendeza kila wakati ninapoimba. Mama yangu mzazi alikuwa anapenda kutuimbia nyimbo tulipokuwa wadogo na hivo kutoka kwake nikajifunza kuimba. Ninapenda sana kuimba kanisani. Ninapenda nyimbo za kumsifu mungu kwani zinanipa utulivu na pia ninaweza zaidi kumtegemea mungu kupitia kuimba kwangu. Ninapata pia kumshukuru mungu kupitia uimbaju wangu. Ninapenda pia kuimba ninapoungana na jamii ama marafiki zangu. Nikipata nafasi ya kuwaimbia watu, ninawaimbia nao wanafurahi sana na wakati mwingine wanani zawadi. Mara nyingi ninapata watu wanaonialika ili kuimba katika sherehe zao kama vile harusi, sherehe za siku ya kuzaliwa na pia katika sherehe za kuwashika watoto wadogo. Ninapenda sana kutumia kipawa changu kuwafurahisha wengine. Kuna wakati ambao nikiwa shuleni, nilipata kuhusika katika mashindano ya kuimba, nikiwa katika kikundi, cha wasichana wa shule yetu. Na tulipata ushindi.

Ninatumia kompyuta zaidi kufanya kazi. Sana sana kuandika nakala za kazi. Ninatumia kompyuta pia kusoma na kutuma ujumbe, kuhifadhi na kala zangu za kazi. Na pia ninatumia kompyuta kuingia katika mtandao kujifunza na pia kuhudhuria mtandaoni. Ninapenda jinsi ambavyo kompyuta ni rahisi kwa kuandika nakala ikilinganishwa na kutumia kalamu na karatasi. Wakati ule wa kitambo ambao sikuwa nimeweza kujinunulia kompyuta, nilikuwa ninaandika kwa kutumia kalamu. Ilikuwa ngumu sana kuhifadhi nakala, kwani hata wakati unapotaka kuitafuta nakala fulani, inabidi uyapitie nakala zote ulizo nazo. Ikilinganishwa na kutafuta nakala katika kompyuta. Ninapenda sana kutumia kompyuta kwani inarahisisha kazi yangu. Kila siku ninapoamka ninaeza kuingia kwenye kompyuta yangu ili kuwasiliana na pia kuangalia kama kuna jumbe zozote nimeweza kutumiwa za kikazi.

Wakati wa wa asubuhi, ndiyo wakati wa siku ambao ninaweza kufanya kazi vizuri zaidi. Hili ni kwa sababu asubuhi hua nimepumzika vizuri baada ya kulala na pia mawazo yangu yako shwari. Ninapenda kuanza kwa kuangalia kazi za siku iliopita nione kama kuna kazi yoyote iliobaki ama kama kuna kazi ambayo haikufanyika vizuri. Wakati wa asubuhi pia ninapenda kufanya mazoezi. Hivyo inanisaidia kabisa kukua mchangamfu na mwenye nguvu zaidi. Kua pia nimekula kiamsha kinywa ambayo ni chakula kinachonipa nguvu vizuri ili kuanza siku. Mara nyingi ninatenga kazi zilizo ngumu na ambazo zinahitaji umakini mwingi ili nianze nazo wakati wa asubuhi. Watu wengi mahali ninapofanya kazi wanapenda kufanya kazi zao ngumu wakati wa asubuhi. Wakati wa asubuhi pia ndiyo ninapopenda kufanya mikutano yangu ili kufanya mambo mengine baadae katika siku.

Ninapo furahi kuwa nyumbani, ninafanya mambo mbali mbali. Ikiwemo, kwanza ninapenda kupika iwapo nimefurahi. Ninapenda kuandaa vyakula mbali mbali, sana sana vyakula ambavyo ni vitamu. Mimi ninapenda chakula na chakula kinanifurahisha. Ninapenda sana sana kupika wali ama kupika pilau. Baada ya mapishi huwa ninawaalika jamii ama marafiki zangu ili kushiriki chakula hicho. Mara nyingi pia ninapenda kununua matunda mabichi na swafi kutoka sokoni na nikatengeneza vinywaji baridi kutoka kwa matunda hayo ili kusherehekea pamoja na jamii yangu. Wakati mwingine ninapofurahi, ninatazama runinga ili kuona sinema zinazonifurahisha. Ninapenda sana sinema za mapenzi na pia ninapenda kuona sinema za biblia. Mara tena ninapokuwa nimefurahi nikiwa nyumbani, ninawaalika marafiki zangu ili kuja kujiunga na kufurahi pamoja nami. Ninapowaalika marafiki zangu ninapenda kuandaa chakula, kutazama sinema na kupiga gumzo. Kuna wakati ambao nikiwa na furaha ninatulia na kunyamaza na kusherehekea katika imani na amani yangu peke yangu.

Kuna mambo ambayo nayafanya ili kupanga kazi yangu. Kwanza ninaandika chini mambo yote ambayo ninafaa kuyafanya ama kuyatekeleza katika siku ama katika mda fulani. Mambo haya baadaye ninayachambua ili kuona ni mambo gani muhimu kuliko yale mengine. Unapofika wakati wa kufanya kazi ninaangu ni muhimu zaidi na badae kuyafanya hayo mengine. Pia ilikuipanga kazi yangu ninapenda kutenga muda kwa kila jambo ambalo nitafanya kazini. Ninapenda pia kuwapanga watu ambao watatisimamia ama watakaozifanya kazi mbali mbali ili kusikue na kazi ambayo inawatu wengi sana na ingine iliokosa watu wakuifanya. Ninapenda kuandika mikakati nitakayotumia ili kufanya kila kazi. Pili, ninapenda pia kupanga vifaa ambavyo vitatumika katika kufanya ile kazi. Kwa mfano, iwapo nitahitaji kompyuta, ninaangalia kwamba kabla ya kuanza kazi, ninayo kompyuta na pia iko na moto ili kueza kufanya ile kazi bila kusitisha. Iwapo kuna vifaa ambavyo vina hitaji kununuliwa ili kufanya kazi nina hakikisha kwamba vifaa hivyo vimanunuliwa. Tatu, ninapenda kuangalia awali ili kuona kama kuna changamoto ambayo yoyote ambayo inaeza kutokea wakati ule wa kufanya kazi ili kutafuta njia ambayo nitaweza kutatua tatizo ama shida ile itakapo tokea. Ninapenda pia kupanga kazi yangu kulingana na umuhimu.

Kampuni ninayoiamini zaidi ya teknolojia ni kampuni ya Microsoft. Kampuni hii imekuwepo kwa zaidi ya miaka hamsini na imekuwepo nchini Kenya kwa zaidi ya miaka kumi na tano. Katika muda huu wote, Microsoft imekua ikiwahudumia wateja wake vizuri kwa kutoa huduma na bidhaa ambazo ni bora kupindukia. Microsoft inawaajiri watu waliohitimu na watu waliosoma mambo ya teknolojia hivo wanaaminika na pia wanapendwa na watu wengi. Baadhi ya bidhaa za Microsoft ambazo nimezitumia ni kama vile tarakilishi na pia simu. Niliwahi kuitumia simu ya Microsoft kwa muda mrefu. Nilipenda jinsi ambavyo hata simu inapokuwa na shida na kuirudisha katika maduka ya Microsoft. Kuna watu wahudumu ambao wanashughulikia ile na kutatua ile shida. Microsoft pia wamekuwa wakitengeneza pesa mingi na pia kurudisha katika jamii kwa kufanya mambo mbalimbali kama vile kuwasaidia watoto mayatima kuenda shuleni. Pia, Microsoft inatoa masomo ya bure kwa watu wanaotaka kupata mafunzo ya kiteknolojia sana sana katika vyuo vikuu. Microsoft iliwahi kutoa huduma kupitia vyuo vikuu iliyokuwa inaitwa Microsoft Student Partner. Ambapo wanafunzi wengi katika vyuo vikuu kama vile chuo kikuu cha Nairobi, Egerton na Maseno walipata kujifunza bure bila kutoa malipo yoyote. Microsoft pia inawapa ajira watu wengi nchini Kenya hivo kuwasaidia kujikimu kimaisha.

Ninapiga picha angalau mara moja kila siku. Ninapenda kujipiga picha mimi mwenyewe. Pia ninapenda kuvipiga vitu mbalimbali ama matukio mbalimbali picha. Kwa mfano, nikiwa barabarani nione wanyama kama vile nyani ambao ninawaona sana. Ninapokuwa nikitembea kuelekea kazini, ninawapiga picha. Ninapenda pia kuwapiga wanyama wengine kama vile paka na mbwa ambao wanapatikana nyumbani. Ninapenda pia kupiga mimea picha. Kama vile nikipita karibu na shamba la mahindi, nitapiga picha. Pia nikiona mahali wanavuna viazi, ninapiga viazi vile picha. Ninapenda zaidi kupiga picha maua. Ninaangalia maua kila mara ninapopita karibu na msitu. Na nikipata maua yoyote, ninapiga picha na kuziweka kama kumbu kumbu. Ninapenda pia kupiga picha na jamii yangu sana sana wazazi wangu ambao wanapenda sana kupiga picha. Ninapenda kupiga picha pia na watu ambao ninafanya kazi nao na pia marafiki zangu. Ninapenda kupiga matukio mbali mbali picha kama vile wakati wa mvua, wakati wa juakali ama kiangazi, ninapenda pia kupiga picha. Ninaziweka picha hizi na kuzihifadhi kwenye tarakilishi yangu na mara kukaa na kupatia mtu picha ambazo si zake. Picha zangu pia ninaepuka sana kuziweka katika mitandao ya kijami ama kutumia watu ambao ninawashuku wanazo nia mbaya. Ninatumia simu yangu mara nyingi kupiga picha. Ila ninayo matumaini ya kununua kamera, mzuri na pia nina matumaini kwanza. Kwamba, nitaanza biashara ya kupiga picha kwani ninapenda uraibu huo sana.

Wakati wa jua kali, ninapenda kukaa ama kuketi ndani ya nyumba. Nikiwa mle ndani, ninapenda kutazama runinga ama mara nyingine ninajipata nimelala chumbani. Ila, si kwa urahisi nipate usingizi mchana wakati wa jua kali kwani kuna joto jingi. Pia nikitoka inje ninapenda kuketi kwenye kivuli. Iwapo hakuna kivuli cha mti ninapenda kujitengenezea kivuli kwa kutumia mkeka ama leso. Pia ninapenda kujifunikia mwavuli wakati jua ni kali zaidi. Ninapenda pia kuvinywa vinywaji baridi kama vile soda iliowekwa kwa jokofu. Pia wakati huu ambao kuna jua kali, ninapenda kuyanunua matunda mabichi na kutengeneza juisi ambayo ninakunywa baada ya kuhifadhi kwenye jokofu ili iweze kuwa baridi. Wakati wa jua kali, ninapata kwamba, ninapata kiu mara kwa mara, hivo ninakunywa maji mengi sana. Wakati wa jua kali, iwapo siyuko nyumbani, ninapenda pia kuwatembelea ndugu ama jamaa zangu na tunakaa ndani ya chumba huku tukipiga gumzo. Ninapenda pia kwenda mahali pa burudani kama vile hotelini ama kwenda kuutazama mpira wa soka katika maeneo mbalimbali ya burudani. Wakati nina uwezo wa kifedha, ninapata kuzuru bara la hindi ili kujiburudisha huko. Ninapenda sana kukaa mahali pasipo na joto sana wakati wa joto kali ama jua kali.

Ninapenda sana kununua vitu katika maduka makubwa almalarufu supermarkets. Ninapenda sana kununua vitu katika maduka haya makubwa kwani ninaweza kupata vitu vya ina mbalimbali katika duka moja. Hivo sitakuwa nikitembea kutoka duka moja hadi jingine ili kupata kila kitu ninachotaka. Kwa mfano siku ambayo ninataka kununua sabuni, ninataka kununua unga na pia ninataka kununua mboga na matunda. Ninapata vitu hivi vyote kwenye duka hili kubwa. Maduka haya pia wana vitu vingine kama vile vifaa vya kielektroniki kama vile radio na televisheni. Kuna maduka makubwa pia ambayo yanauza simu na tarakirishi. Ninapenda pia jinsi ambavyo maduka haya makubwa yana bidhaa za aina mbalimbali na pia zilizotengenezwa katika kampuni mbalimbali. Hivo mtu napenda maduka haya kuwa na vifaa aina mbalimbali ama vya kampuni mbalimbali kwani vitu hivi vina bei tofauti. Hivo mtu anaeza kuchagua bidhaa anazotaka kulingana na uwezo wake wa kifedha. Kwa mfano unapotaka kununua televisheni, unapata kuna ile ya bei ya juu ingine ya bei ya chini na hapo uko na uwezo wa kuchagua. Ninapenda pia kununua vitu mtandaoni. Wakati ambao nimechoka ama sitaki kutumia nauli kuenda kwenye maduka haya makubwa ninaweza kuviitisha vitu mtandaoni na pia nikaletewa. Hivi ninaeza kupunguza muda ambao ningeenda ama ningetembea. Kununua vitu mtandao ni kwani vitu hivyo vinapoletwa, vinaletwa kwa urahisi na sita kuwa na ugumu wa kuibeba mizigo mingi kutoka kwenye duka kubwa hadi mahali ninapoishi. Uzuri pia wa kununua vitu kwenye mtandao ni kwamba ninapata kuviona vitu aina mbalimbali na nikachagua. Pia ninapata nafasi ya kuvichagua vitu ama bidhaa, ambazo bei yake ninaeza kulipia. Napenda jinsi ambavyo, watu ambao wanatumika kusafirisha bidhaa kutoka kwa maduka, ninaponunua vitu mtandaoni, wanavochunga bdhaa zangu na kuzifikisha zingali salama.

Baada tu ya kuanza kazi, kitu ninachofanya cha kwanza ni kuingia katika mtandao kuangalia kama kuna barua pepe zozote nilizopata ili kuanza kujibu. Pia ninaangalia barua pepe ili kuona kama kuna kazi yoyote ya ziada ambayo ninaweza kuwa nimeulizwa kufanya. Pili, ninapitia kazi nilizo zifanya siku iliopita ili kwanza kuhakikisha kwamba kazi zote zimefanywa na zimefanywa vizuri. Iwapo kuna kazi yoyote ambayo iko na tatizo ama haikumaliziwa kutoka siku iliopita, hiyo ndiyo ninayoipea nafasi ya kwanza. Tena, ninapenda kwanza kupitia ili nione kazi zote ninazofaa kuzifanya hiyo siku. Niangalie kwamba kama nizile kazi ambazo ninazifanya kila siku ama kuna kazi yoyote ya ziada. Baade ya kuangalia kazi zile zote, ninazipanga kulingana na umuhimu. Kazi ambazo ni zadharura ama ambazo ni muhimu kuliko zile zingine ninazipea nafasi ya kwanza. Pia ninaangalia kuhakikisha kwamba vifaa vyote ninavyohitaji ili kufanya kazi vinapatikana kwa mfano. Iwapo nitahitaji tarakilishi, ninahakikisha kwamba iko na inafanya kazi vizuri. Pia, iwapo kuna watu ambao nitahitaji kunisaidia ama kufanya kazi pamoja nao, ninaanza kwa kuwaarifu ili wakati utakapofika wa kufanya kazi, wawe wamejitayarisha. Ninaangalia pia wakati huu kuona kama kuna mikutano yoyote katika siku ile. Iwapo kuna mikutano ninajitayarisha kwanza. Pia ninapenda kuanza kwa kuangalia kwamba mambo yote ninayoyapanga ya naenda shwari.

Kuna baadhi ya mambo ninayoyafanya ili kueka malengo ya kila mwezi kazini. Kwanza, mwezi unapoanza, ninaanza na kuchambua mwezi uliopita, ili kuangalia na kuona ni mambo yepi niliyoyafanya vizuri, ni mambo yepi niliyoyafanya vizuri zaidi, na pia kuona ni mambo yapi ambayo si kuweza kutimiza matakwa yangu. Pia ninaangalia mambo ambayo ningependa kuongeza ujuzi ama kujitahidi zaidi kwake. Huwa ninafanya hivi kwa kuangalia ripoti za mkubwa wangu. Kuona mambo aliyosisitiza nirekebishe ama nitie bidii zaidi. Baada ya hapo, ninapanga mambo nitakayokuwa nikiyafanya kila siku ili kurekebisha ama kujifunza zaidi. Ninapenda pia kuyaandika chini malengo yangu na kuangalia ni yapi nitakayoyaanza, kuyatimiza kwanza na ni yepi yatakuja huko mwishowe. Ninapenda pia kuangalia na kuhakikisha kwamba nina vifaa ambavyo vitanisaidia kutimiza majukumu yangu yote kazini. Kwa mfano, iwapo ninataka tarakilishi ama iwapo ile ambayo ninaitumia haiwezi kufanya kazi mzuri, ninaomba kupewa nyingine ama ninaomba itengenezwe. Pia ninaangalia katika timu yangu ya watu ambao tunafanya kazi nao pamoja, ninaangalia ili kuona kama kunaye mtu ambaye anatuvuta nyuma ili kumuambia arekebishe. Na pia wale ambao wamekuwa wakifanya kazi nzuri zaidi, ninawapongeza na kuwahimiza waendele kufanya kazi hivyo hivyo. Pia ninapenda kuangalia nikaona ni mambo gani yanayonichosha zaidi kazini ili kuwapa mda mzuri. Ninapenda pia kuangalia mambo ambayo ni ya muhimu kuliko mengine ili kuyapa kipaumbele. Ninapenda pia kutenga muda wa kufanya mambo ili yanapotokea ninapata nafasi ya kuyafanya mambo yale. Iwapo kuna jambo ambalo limenitatiza mwezi uliopita na siwezi kurekebisha ama siwezi kujifunza mimi mwenyewe. Ninaomba usaidizi kutoka kwa wakubwa wangu ama watu tunaofanya kazi nao ambao wana ujuzi kuliko mimi. Ninapenda pia mimi mwenyewe kukaa nikiangalia ni watu gani walio na ujuzi ambao mimi mwenyewe sina ili kujifunza kwao ama kuwaomba wanifunze. Hivyo ninaweza kuyaweka malengo yangu ya kila mwezi shwari.

Kinywaji baridi ninachokipenda zaidi ni juisi iliyotengenezwa kwa kutumia matunda mabichi. Ninapopata nafasi huwa ninachuna matunda kutoka kwa shamba langu. Ama iwapo hakuna matunda shambani ninapenda kuenda sokoni ama katika maduka makubwa kununua matunda ili kuja kutayarisha juisi. Ninapenda kutayarisha juisi kwa kuyafinya matunda kwa kutumia umeme ili kutoa juisi mingi. Mara kwa mara, ninaongeza sukari katika juisi zangu, lakini wakati mwingine, ninapenda tu kuinywa juisi ile jinsi ilivyo. Baada ya kufinya juisi kutoka kwa matunda yale, ninapenda kuiweka kwenye jokofu ili ipate baridi kabla ya kuikunywa. Ninapenda kunywa juisi hii baridi sana sana msimu wa jua ama wakati ambapo kuna joto. Ninafanya hivi ili kujiburudisha mara kwa mara baada ya kutoka kazini. Juisi hiyo ninapenda pia kugawa marafiki zangu ama watu ambao tunafanya kazi pamoja. Nikiwa nyumbani ninapenda kuburudika kinywaji hiki baridi na jamii yangu. Wakati mwingine, ninatengeneza juisi kiasi tu ambayo inatutosha kwa muda, lakini kuna wakati ambao ninatengeneza juisi mingi na kuhifadhi na kueza kuinywa hata kwa muda wa wiki moja ama wiki mbili. Matunda yanapokuwa mengi sana ninaomba usaidizi kutoka kwa watu wa jamii yangu ili kutengeneza juisi ile. Juisi ambayo ninatengeneza ni ya matunda mbalimbali kama vile maembe, machungwa, papai na pia ninatengeneza juisi ya nanasi. Ninapata kwamba juisi hii ya kujitengenezea nyumbani ina ladha tofauti na ile ya kununuliwa ambayo ni ladha nzuri na inayopendeza. Ninapendeza, ninapenda kinywaji hiki baridi kwani kando na kuniburudisha pia ni kinywaji ambacho kinachangia katika afya nzuri ya mwili.

Ninapenda sana kupika. Nilijifunza kupika nikiwa mdogo. Nikiwa katika darasa la nne nilikuwa na umri wa miaka kumi. Kabla ya kuanza kupika nilikuwa namsaidia mama yangu ama dada yangu mkubwa kutayarisha viungo. Ninapenda sana chakula. Hivo mara nyingi nilikuwemo jikoni. Ama nilikuwa ninakaa karibu na mahali ambapo chakula kinatayarishwa ama kinaandaliwa. Licha ya kupenda chakula ninapenda vyakula ambavyo ni vitamu, safi na pia vimetayarishwa kwa utaalamu. Mama yangu pia alipenda sana mambo ya upishi tangu tulipokuwa watoto. Nakumbuka alikuwa anatupikia vyakula vya aina mbalimbali. Alizingatia sana chakula kisiwe tu kitamu na chakuvutia bali kiwe chakula ambacho kinaongeza afya na nguvu katika mwili. Tangu siku hizo nilianza kujifunza pia mimi kuzingatia mambo ya kula chakula ambacho kinaongeza afya na pia kile ambacho kinaweza kukinga magonjwa mwilini. Ninapenda kupika chakula changu mimi peke yangu na pia ninapenda kupika na kuwaandalia chakula watu wajamii yangu na pia marafiki zangu. Mara kwa mara huwa ninapika chakula kama vile pilau na kwenda nacho kazini ili kugawa na wafanyikazi wenzangu. Ninapenda pia kuzingatia mambo ya usafi wakati ambao nina tayarisha na pia ninapika na kuandaa chakula. Ninapenda kila wakati ninapopika chakula kile kisiwe tu chakushibisha bali kiwe chakula ambacho nichenye afya na pia kuburudisha jamii ama marafiki zangu. Ningependa pia kuwafunza watu wengine mapishi. Kila mara ninapopika chakula, wanao hudhuria ama wanaoshiriki chakula kile kama vile jamii yangu na pia marafiki zangu, wanafurahia na pia kunipongeza. Vyakula ninavyopenda kuvipika zaidi ni wali, pilau na pia ninapenda sana kupika chapati. Jamii yangu inapenda kila ninapopika chapati.

Nilipokuwa mdogo, nilipenda sana kukaa nyumbani, huku nikiwasaidia wazazi wangu kufanya kazi za nyumbani. Hii ni kabla ya kujiunga na shule ya msingi. Mimi ndiye kitinda mimba kwetu nyumbani, hivo nilipozaliwa ndugu zangu wengi walikuwa washaanza kuenda shuleni. Hivo nilikuwa ninabaki nyumbani na kujihisi mpweke. Hata hivo hiyo haikuwa kwa muda mrefu kwani baadaye nilijifunza kazi ndogo ndogo za kuwasaidia wazazi wangu pale nyumbani. Nilikuwa nasaidia sana kwa kutumwa. Nilikuwa ninatumwa dukani kwa kusaidiwa na wakubwa wangu na pia nilikuwa ninafanya kazi ndogo ndogo kama vile kusaidia kutayarisha chakula. Mara nyingi wakati wa matayarisho ya chakula nilikuwa ninapewa kazi ya kuosha viungo. Kama vile nilikuwa nikiambiwa nioshe nyanya kabla hazijakatwa ama pia kuambiwa nikate vitunguu. Nilikuwa ninapenda zaidi kusaidia kwani jikoni, kwani mimi ninapenda chakula. Wakati huo pia ndiyo nilipoanza kujifunza kidogo kidogo mambo ya upishi. Nilikuwa ninapenda sana pia mambo ya usafi. Nilikuwa ninasaidia kufagia nyumbani na hata uko nje. Nilikuwa napenda pia kuokota takataka kwani tangu utotoni sikupenda mahali pachafu. Wazazi wangu walikuwa wanafurahishwa sana na huo usaidizi wangu, na hivo walikuwa wananizawadi mara kwa mara. Waliweza kunizawadi vitu kama vile nguo na viatu. Wakati wa kuenda shuleni nilifurahia sana kwani nilikua nimetamani kwa mda mrefu kuenda shuleni. Hata baada ya kujiunga na shule ya chekechea, bado nilikuwa ninarudi nyumbani baada ya shule na kusaidia katika kazi za nyumbani. Wazazi wangu walikuwa wanafurahishwa sana. Nilipenda pia kucheza. Nilikuwa nacheza na ndugu zangu walipokuwa katika likizo, wakati wa wikendi na pia jioni baada ya kutoka shuleni. Tulipenda sana kucheza mchezo wa kandanda.